Shirika ninalofanyia kazi ni mahali palipo nijenga kitaaluma na kibinafsi na kadri siku zinavyosonga ndivyo ninavyozidi kulitambua dhamani yake katika maisha yangu Nilipotazama kwa jicho la undani naona taasisi ambayo si tu chanzo cha ajira bali pia ni kitovu cha maarifa, ubunifu na huduma kwa jamii Kuna mambo mengi yalionifanya nipende shirika langu Lakini makubwa zaidi ni utamaduni wa kazi uongozi unaojali watu nafasi ya maendeleo na mchango wake chanya katika mazingira yalionizunguka. Kwanza kabisa, ninapenda sana utamaduni wa kazi uliopo ndani ya shirika. Tangu nilipojiunga nalo. Nilipokelewa kwa heshima na ukarimu uliodhihirisha kuwa wafanyikazi wanadhaminiwa kama familia moja. Wenzangu wa kazi wako tayari kushirikiana, kuelekezana na kusaidiana bila kuoneana wivu. Hali hii hutengeneza mazingira ya kuaminiana ambayo humwezesha kila mtu kutelekeza majukumu yake kwa utulivu. Ninavutiwa na namna shirika linavyohimiza nidhamu, uadilifu na kujituma. Huku liki heshimu utofauti ya wafanyikazi katika fikra na haiba. Utamaduni huu umenifanya nione. Nijione sehemu ya kichwa kikubwa chenye mwelekeo madhubuti. Pili, ninapenda mfumo wa uongozi wa shirika langu. Viongozi wetu hawatumi mamlaka kama fimbo ya kutisha, bali kama daraja ya kuwa unganisha wafanyakazi na malengo ya taasisi. Wanatoa maelekezo kwa uwazi na kusikiliza maoni yetu kabla ya kufanya maamuzi mazito. Ninadhamini sana sera ya mlango wazi ulioturuhusu kuafikia watu wa kubwa kwenye eneo letu na kueleza changamoto tunazokutana nazo. Uongozi huu unaojali utu wa mtu hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi Kwa sababu unajua wanawahi kazini, wanaheshimu sheria na wanawadhamini wateja Jambo linalonifundisha mengi kuhusu wa eledi Jambo la tatu ninalolipenda ni nafasi ya kujifunza na kuendeleza zinazotoleo na shirika taasisi imeweka mikakati na mafunzo, mara kwa mara ili kuboresha ujuzi wa kufanya kazi kulingana na mabadiliko ya teknolojia na soko Nimewahi kushiriki, semina, kadhaa, kuhusu mawasiliano huduma kwa wateja na matumizi ya mifumo mipya kiutendaji Mafunzo haya yamenipanulia upeo na kunifanya niwe na uwezo wa kutekeleza majukumu mapya niliyokuwa siyawezi hapo awali Ninapenda kuona shirika likitandaa kwa ukubwa badala ya kututumia kwa leo tu Hili hunijenga matumaini ya kudumu katika safari yangu ya kazi. Vile vile, ninavutiwa na namna shirika linavyo dhamini ubunifu. Mawazo mapya hayazimwi, bali kukaribishwa na kufanyiwa dhamini. Kuna majukwa ambayo wafanyakazi, hutakiwa kupendelekeza mbinu ya kuboresha uzalishaji na au kupunguza gharama. Ninapenda uhuru huu wa kiakili kwa sababu hunifanya nijisikie kuwa nina mchango halisi Si mtendaji wa maagizo peke baadhi ya mapendekezo yangu madogo yamewahi kutumiwa katika idara yetu na furaha niliopata haielezeki shirika langu linaamini kuwa nguvu ya taasisi imo ndani ya fikra ya watu wake Jambo jingine ninalolipenda ni huduma kwa wateja na jamii shirika letu linajitahidi kuwahudumia wateja kwa haki na usawa bila kujali hadhia zao Sera hii ya kujali mteja hunifurahisha kwa sababu naamini kazi yoyote ina maana pale inapoguza maisha ya wengine Zaidi ya huduma, taasisi hushiriki miradi ya kijamii kama upandaji miti kusaidia shule za karibu na kutoa ufadhi wa shughuli za vijana Ninapenda kuona mahali ninapopata riziki pangu pia panawarudishia wananchi manufaa hiyo huongezea fahari yangu kuwa mfanyikazi wa shirika hilo Mwisho, ninapenda zaidi dira na mwelekeo wa shirika langu malengo yake yako wazi, kutoa huduma bora, kuchukua kukuwa kiuchumi na kuwa mfano katika sekta yake Ninapenda kufuata kazi mahali penye mwelekeo Kwa sababu hunifanya niunganishe ndoto zangu na ndoto za taasisi.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa njia ya kuonyesha shukrani, kutambua mchango wa kila mtu na kujenga umoja zaidi. Kwanza, napenda kuwapongeza wenzangu kwa maneno ya dhati. Huwa ninaamini kuwa pongezi ya za wazi huongeza motisha na kuimarisha kujiamini kwa wanatimu. Wakati timu inapofanikia, nasema kwamba ushindi huo umetokana na jitihada za pamoja, siyo za mtu mmoja pekee. Pili, tunapenda kukutana na kama timu na kufanya hafla ndogo ya furaha. Inaeza kuwa chakula cha pamoja, kikao cha kirafiki, au shughuli ya burudani kama michezo miepezi. Muda huu wakusherekea, hutusaidia kupumzika baada ya kazi nzito na kutafakari safali tuliyo pitia. Tunakumbuka changamoto tulizokabiliana nazo na jinsi tulivyosaidiana kuzishinda hatua kwa hatua. Tatu, napenda kuhakishikisha kwamba mafanikio yanaandikwa na kuhifadhiwa. Ripoti au kumbukubu za kazi huandoliwa ilikuonyesha yaletuliyofunza. Hii ni njia ya kusherehekea kwa busara kwa sababu marifa ya ushindi wa leo huwa msingi wa mafanikio ya kesho. Pia, huwasaidia viongozi wa taasisi kuona dhamani ya timu na kutuwekea fursa mpya ya kuendelea mbele. Nne, tunatoa tuzo au zawadi ndogo kwa wanatimu waliotenda vyema. Hata kama sigharama kubwa, ishara hizi huonyesha upendo na kuthamini kazi. Mwisho, nasherekea kwa kuhamasisha timu, kuweka marengo mapya. Naeleza kwamba, lengo si kukaa kwenye ushindi, bali ni kuona timu au taasisi inasonga mbele kwa maendeleo, endelevu. Kwa namna hii, sherehe huwa chombo cha kuimarisha hali, urafiki na bidia kufanya kazi zaidi.